Mimi hupenda sana mazingira yenye kuna maelewano na ushirikiano Unajua ile vibe ya kwamba ukiingia kazini asubuhi husikii uzito moyoni kwa sababu unajua watu mko rada moja hiyo ndio mpango mzima Kuna vitu kadhaa mi huangalia sana Sipendi yale mazingira ya kila mtu kupigania nafasi yake au kukanyanga wengine ili aonekane yeye ndio bora Napenda mahali ambapo tukiwa na deadline au kazi imekua nyingi tunashikana mikono kama timu moja na kumaliza hiyo shughuli.